Ndio, kwa kiasi fulani napenda hadithi za ajabu, hasa zile zinazochanganya ubunifu na ujumbe wa maana. Hadithi kama hizo hunifanya kufikiria zaidi na kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Wakati mwingine napenda kuzisoma au kuzisikia nikiwa nataka kubadilisha mawazo au kupumzika. Ingawa sipendi sana hadithi zinazotisha kupita kiasi, zile za ajabu lakini zenye mantiki hunivutia. Zinakuwa njia nzuri ya kutoroka mawazo ya kila siku na kuingia kwenye dunia nyingine kwa muda mfupi.

Kwa kweli, kusubiri kwenye mstari kunategemea hali. Wakati mwingine, najihisi sawa tu, hasaa kama najua mambo yataenda haraka lakini mstari ukiwa mrefu sana na unaenda polepole, naweza kuhisi kuchoka au kukosa subira kidogo. Mara nyingi hutumia muda huo kuangalia simu au kuzungumza na watu walio karibu nami ili muda upite. Najikumbusha kuwa kila mtu anasubiri kama mimi, hivyo najitahidi kuwa mtulivu. Kusubiri si jambo rahisi kila wakati lakini ni sehemu ya maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, ninaoga mara moja kwa siku. Mara nyingi huoga astubui ili nijisikie safi na tayari kuanza siku. Lakini kama siku imekua na joto kali au nimefanya kazi nyingi, naweza kuoga mara ya pili jioni. Kuoga hunisaidia kupumzika na kuondoa uchovu wa siku nzima. Pia nahisi inasaidia afya na kunifanya nijiamini zaidi. Kwa ujumula idadi ya mara ninaoga hutegemea hali ya hewa shughuli nilizofanya siku hiyo.

Kwa upande wangu, inategemea zaidi hali na wakati. Wakati mwingine napendelea kunyoa kwa sababu inanifanya nijisikie nipo nadhifu na mwepesi hasa nikifanya kazi au nikihitaji kuonekana rasmi. Lakini kuna nyakati pia napenda kuvaa ndevu kidogo kwa sababu hunipa mwonekano tofauti na hunifanya nijisikie huru zaidi. Sidhani kama kuna chaguo moja sahihi, muhimu ni mtu kujisikia vizuri na mwonekano wake. Kwa hiyo, hubadilisha kulingana na mazingira na jinsi ninavyojisikia wakati huo.

Ili nikamilishe kazi kwa wakati, napenda kuwa na mpangilio mzuri tangu mwanzo. Nikijua nifanye nini na lini, hunisaidia kuepuka presha ya mwisho. Pia napenda kugawanya kazi katika hatua ndogondogo ili isionekane ngumu sana. Kuepuka vitu vinavyonivuruga, kama kutumia simu kupita kiasi, hunisaidia kuzingatia. Zaidi ya yote napenda kujipa muda wa kupumzika kwa sababu nikichoka sana. Kazi haiendi vizuri. Hivyo usawa kati ya kazi na mapumziko, hunisaidia sana kukamilisha kazi kwa wakati.

Kwa maoni yangu, timu bora ya mpira wa kirubi wa kimarekani ni ile ambayo imeonyesha uthabiti kwa muda mrefu na imekuwa na mafanikio makubwa. Timu kama New England Patriots imejulikana sana kwa kushinda mashindano mengi na kuwa na nidhamu nzuri uwanjani. Pia imekuwa na wachezaji na makocha walioweza kupanga mikakati vizuri. Hata hivyo, kila mtu ana timu anayopenda kulingana na historia, wachezaji, au mtindo wa kucheza. Kwangu timu bora sio tu inayoshinda, bali pia ni ile inayocheza kwa mshikamano na kujituma mpaka mwisho.